Kwa kweli mimi, mara nyingi, huwa nafanya kazi vizuri zaidi asubuhi, hasa kuanzia mapamazuko hadi mwendo wa alasiri. Wakati huu, akili huwa bado freshi, mwili una nguvu, pia kuna utulivu na mawazo huwa yanapangwa vizuri zaidi. Lakini pia kuna siku ambapo usiku huwa mwanana kwangu, maana huwa kumekimya bila usumbufu wowote. Huwa nafanya kazi vizuri sana, hasa kazi za kufikiri au zile za kuandika. La muhimu, huwa inategemea pia ni aina gani ya kazi inayofanywa na hali ya siku yenyewe.

Nalipenda swali lako sana kuhusu maswala ya kuamka ama kulala. Mara nyingi mimi nakaa hadi saa tano au saa sita usiku. Nikizidisha zaidi ya hapo, ni pale tu nikiwa na jambo muhimu au mawazo mengi. Yanayo nifanya nisilale mapema, lakini kwa kawaida napenda kulala. Mapema kidogo ili keshoe niamke nikiwa na nguvu na mawazo yaliotulia tayari kupambana na shughuli za siku hiyo.

Umeme unapokatika huwa mara nyingi kwa mfano natumia simu kama bado ina chaji kuangalia muda, kuwasiliana au hata kusoma kwa kifupi. Pia ni njia moja ya kupumzika wakati mwingine naichukulia kama nafasi ya kulaza akili. Isitoshe ni wakati waku zungumza na watu, waliopo karibu au kukaa kimya tuu ni kutafakari. Usiku huwa ninawasha mshumaa au tochi yani kurunzi na kufanya shughuli rahisi na nyepesi. Kama ni mchana hua nafanya kazi ambazo hazitaji umeme au hata kutoka nje kupata hewa. Kwa kweli kukatika kwa umeme huwa kuna nikumbusha maisha ambayo ni ya kawaida tu lakini mengine ya kunipa muda wa kujituliza na kujiliwaza.

Naam naam naam naam. Kwa sasa najihusisha na kujifunza na kufanya kazi zinazohitaji kufikiri, kupanga na kusaidia wengine, kazi au masomo yangu yananilazimu kusoma mara kwa mara ili nijiongezee kuelewa na maarifa pili kujifunza mambo mapya kwa vitendo wala si nadharia tu. Pia, kutatua changamoto na kushirikiana na watu tofauti tofauti. Pia, kujiendeleza kibinafsi hasa katika ujuzi, nidhamu na mtazamo wa maisha. Wakati mwingine hali hii huwa si rahisi kuna siku zinachosha, lakini napenda kwa sababu zinanisaidia kukuwa kama mtu na kunipa muelekeo mpya wa maisha ya kesho. Kutokana na hali hii, nimejifunza kwamba, maendeleo ni safari, si tukio la siku moja tu.

Sadakta, mawasiliano ni muhimu sana katika utenda kazi. Mimi katika upande wangu huwa ninawasiliana na wafanyakazi wenzangu kwa kutumia mbinu zifuatazo. Kwanza kuwa na mazungumzo ya moja kwa moja inapowezekana. Haya husaidia kuelewana kwa haraka. Pili, ni kutumia simu ya mkononi, yaani rukono, ama kwa kutumia ujumbe mfupi kwa mambo ya haraka. Pia, vikao vya kazi, ili kupanga kusikiliza mawazo ya kila mtu na kufikia maamuzi ya busara na ya pamoja. Hatimaye, huwa natumia ujumbe wa maandishi kupitia baruapepe kwa taarifa rasmi na pia zile zinahitaji kumbukumbu. Kikubwa kwangu ni kuwasiliana kwa heshima na kwa uwazi. Kusema ukweli bila kukera na kusikiliza bila kukatiza. Nikielewa fika kuwa mawasiliano mazuri hufanya kazi iwe nyepesi na mahusiano yatabaki mazuri.

Naam nimewahi kutembelea ziwa na mto. Muhimu nilipenda pale ni ule utulivu wa maji upepo mwanana na mazingira ya asili yanayokufanya usahau msukumo wa maisha. Kukaa pembeni ya mto au ziwa kaangalia maji yakitembea taratibu, huwa kunaleta amani fulani ya ndani. Nisehemu nzuri pia ya kutafakari, kupumzika au hata kuzungumza na watu bila kelele na wakati mwingine ukifanikiwa kupata. Wavuvi wakivua samaki zao bila shaka wewe utakuwa na bahati kubwa maanake utaondoka hapo ukiwa na kitoweo cha siku.

Mimi husafisha vifaa vyangu mara kwa mara japo si kwa pupa. Kwa kawaida programu za usalama nazifunga mara moja au undani ya muda mfupi. Programu za kawaida hizo nazifanya pale zinapopatikana hasa kama zinaboresha utendaji. Sisasishi kila siku bila sababu. Napenda kwanza kuona kama programu ni salama na haina matatizo. Ninaamini ya kwamba kusasisha vifaa kunasaidia usalama, kasi na kuepuka matatizo ya badae. Lakini kwa busara tu.

Ahaa, kiongozi mzuri aliye mwadilifu katika utenda kazi wake, huwa na sifa zifuatazo. Kwanza ni mwadilifu, ni mwaminifu na hufanya lililo sahihi, hata lisipokuwa rahisi. Pili ana uwezo wa kusikiliza kiongozi mzuri, hasemi tu bali husikiliza watu wake. Aidha ni mwingi wa huruma na heshima huelewa watu kama binadamu, si kama wanyama. Aidha maamuzi yake ni ya busara huchukua hatua kwa kufikiria athari za kile anachotaka kufanya kabla ya kukifanya. Ni kiongozi aliyewajibika, hukubali, makosa na kujifunza kutokana nayo. Isitoshe ni kiongozi ambaye huhamasisha wengine, huwafanya watu waamini, wanaweza kufanya zaidi, hata kuliko yeye. Isitoshe ni kiongozi aliye na uwezo wa kuongoza kwa mfano, ambaye anatenda, anachotarajia wengine, wafanye. Kwa kifupi, kiongozi mzuri si yule anayesimamia watu kama mnyapara la hasha, na kuwatia hofu, mhm, bali ni yule anayewaongoza kwa amani, kwa maadili na kwa heshima, huyo ndiye kiongozi mzuri.

Naam, ninapenda kukwea milima. Milima, mirefu, iliyo na theluji kwenye kilele, iliyozungukwa, na misitu mikubwa, na pia yenye chemichemi ya mito isitoshe, milima iliyojawa na miamba ya mawe. Hmm, napenda kufanya hivi kwa sababu, kufanya hivyo kunahitaji jitihada na uvumilivu. Na hilo, hunipa hisia ya kujishinda mwenyewe. Pia, ukiwa juu, mandhari na hewa, hua safi na vinatuliza akili na mawazo. Isitoshe, hii ni njia moja ya mazoezi na pia kuwa karibu na asili. Mwisho, hunipa muda wa kutafakari na kujitenga kidogo na kelele za kila siku. Si rahisi kila wakati lakini ile furaha ya kufika juu kwenye kilele hufanya uchovu wote usahaulike kufanya hivyo, kwangu ni muhimu sana.

Ahaa, barua pepe ni mbinu moja wapo ya mawasiliano ya kielektroniki. Katika upande wangu mimi, hufungua barua pepe mara chache kwa siku. Kama mara mbili, tatu ama tano hivi, hasa asubuhi, ili kuangalia iwapo kuna mambo muhimu, mchana wakati wa mapumziko, kufuatilia, yanayoendelea, na pia jioni kabla ya kufunga kazi. Huwa sipendi sana kuangalia kila dakika kwa sababu, inaweza kuvuruga umakinifu wangu kazini. Kwa hivyo ninajipa muda wa kukagua na kupekuwa pekuwa.